Ninapukutana na mambadiliko kazini, huwanza kwa kuyakubali na kuyalewa. Najua kuwa mambadiliko ni sehemu ya kazi na maisha kwa ujumla. Hivyo hujitahindi kutokuwa na ofu na kulalamika sana. Badala yake, ujaribu kusikiliza maelekezo mapya na kuelewa sababu ya mambadiliko haya. Pia, jipanga upya kulingana na hali mpya. Ujiwekea malengo mapya na kubandilisha njia ya kufanya kazi ili kuandana na mambadiliko. Wakati mwingine huomba msaanda na ushauri kutoka kwa wezangu au wakubwa ili nijifuze haraka na kufanya kazi zuri. Zaidi ya yote, wajitahindi kuwa na mtazamo chanya. Huona mabadiliko kama nafasi ya kujifuza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu kazini. Ata kama mabadiliko huwa mangumu mwanzoni, huamini kuwa kwa subira na bidii mambo huenda sawa. Kwa njia hii, mabadiliko hunisaidia kukuwa kazini na kunifanya niwe tayari kwa changamoto mpya.

Ndiyo, upenda kupinga chombo cha muziki. Mziki unipa furaha na unisaidia kupumuzika mawazo. Ingawa si mtaalamu sana Napenda kujifuza na kujaribu kupiga vyombo bali bali vya muziki. Wakati mwingine napenda kupiga muziki nikiwa peke yangu ili kujifuraisha. Na wakati mwingine nikipata nafasi napinga pamoja na marafiki. Kupinga chombo cha muziki unifundisha subira na nidhamu. Kwa sababu si kila kitu huenda sawa mara ya kwanza. Huwa najifuza pole pole na kufanya mazoezi mara kwa mara. Kila inapofanikiwa kupiga sauti zuri najisikia furaha na kujivunia. Muziki pia unisaidia kueleza hisia zangu Wakati ninapokuwa na furaha au huzuni kupinga chombo cha muziki unisaidia kutoa hisia hizo kwa jia nzuri Kwa kweli kupiga chobo cha muziki ni jambo ninalo lipenda na kwa sababu unipa amani, furaha na kuna nifanya nijisikie huru.

Kuna ujuzi kadhaa ninahisi ni lazima kuimarisha ili niwe mbora zaidi kazini na mashani kwa ujumula. Kwanza, napenda kuimarisha ujuzi wa mawasiliano. Ingawa najua kuzungumuza na watu, napenda kujifuza njinsi ya kuelezea mawazo yangu kwa uwazi zaidi na kwa njia yenye ushawishi zaidi. Hii itanisaidia kushirikiana vizuri na wezangu na pia kuwasiliana vyema na wateja au wakubwa. Pili, napenda kuimarisha ujuzi wangu wa kutumia teknolojia. Ndunia inabadilika haraka na kila siku kuna apps na programu mpya pamoja na jia mpya ya kufanya kazi kuimarisha ujuzi wa teknolojia kunaniraisishia kazi yangu kunanifanya niwe updated na pia kunanisaidia kufanya mambo haraka na kwa ufanisi zaidi Tatu, napenda ujuzi wa kupanga mda wakati mwingine napata changamoto ya kushungulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja hivyo kujuwa kupanga mda vyema kunanisaidia kufanikisha kila kitu mbila mawazo Hii pia inausisha kueka kipaumbele kwa kazi muhimu na kuepuka kupoteza munda kwa mambo yasio muhimu. Ine, napenda kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa changamoto na tatizo Kila kazi na changamoto zake, na si raisi kila mara kuimarisha ujuzi kunanisaidia kukambiliana na matatizo kwa amani na kupata suluhisho mbora badala ya kuhishi kwa ofu au mawazo Mwisho, napenda kuimarisha ujuzi wa kushirikiana na watu Kila mtu ana mutindo wake wa kufanya kazi na kushirikiana kwa ufanisi kunasaidia timu kufanya kazi vizuri kujua njinsi ya kushirikiana, kuelewa wezangu na kusaidiana kunafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na kunanifanya nijisikie vizuri Kwa hakika, kuimarisha ujuzi kutaongeza uwezo wangu kunanifanya niwe mbora kazini na maishani na pia kunanisaidia kufanikisha malengo yangu kwa uraisi zaidi.

Kwa upande wangu, napenda kuandika kwa kompyuta zaidi, lakini pia ninaipenda kuandika kwa mkono kulingana na hali. Kuandika kwa kompyuta kunarahisisha kazi kwa sababu ni haraka, na ninaweza kurekebisha makosa kwa urahisi bila kuchafua kazi. Pia, kwa kompyuta hunisandia kuhifathi kazi zangu kwa usalama na kuzituma kwa watu wengine bila shida. Kata hivyo, kuandika kwa mkono kuna nafasi yake muhimu sana, wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono. Hasa ninapotaka kupanga mawazo yangu au kuandika vitu vya muhimu kuandika kwa mkono hunisaidia kukumbuka vizuri zaidi na kunanifanya Nijikite zaidi kwenye kile ninachoandika Pia kuandika kwa mkono hunipa hisia ya ukaribu na kile ninachoandika Najisikia kama ninaunganisha mawazo yangu moja kwa moja na karatasi hii hunisaidia sana ninapokuwa na mawazo mengi au ninapoitaji utulivu ya akili Kwa ujumla, ninaona kua njia zote mbili zinafainda zake kompyuta inaisaidia kwa kazi rasmi na zinazo hitaji kazi Wakati kuandika kwa mkono hunifaa zaidi kwa mawazo binafsi na kupanga mipango Hivyo, huchangua njia kulingana na aina ya kazi niliopo nayo.

Muziki ni naosikiliza mara nyingi ni muziki wa Afrobeat na Bongo flava Napenda muziki huu kwa sababu u na melodi zuri Unabiti ya kuvutia na mara nyingi maneno ya ke uleta furaha au kunikubusha maisha kila siku Napenda jinzi pia wachezaji wa muziki wanavyoweza kueleza isia kupitia nyimbo zao kama furaha, uzuni, au upendo Kila ni napo kuwa na muda wakupu muzika Napenda kueka handphone au kusikiliza nyimbo za ngu za favorit Hii hunisaidia kupunguza situati na kunifanya nijisikia uru Wakati mwingine na pinga dazi kindogo wa nyumbani au kusikiliza nikitembea kwenye mta na hiyo hunifanya nijisikie furaha zaidi Pia napenda kusikiliza njimbo ambazo zinaujumbe muzuri Kwa mfano, nyimbo zinazo imiza mtu kufanya bidi, kushikiriana na wengine au kujifuza mambo mapya Mzinki unanafasi kubwa maishane kwangu kwa zababu unangalia tu burudani mbali pia unisaidia kujifunza na kutafakari Zaidi ya yote, muziki unisaidia kuungana na wezangu, wakati marafiki wangu wanapenda nyimbo zile zile, tunashirkiana, kucheka, kuiba pamoja. Hi hufanya uhusiano wetu kuwa imara na fura kuwa kubwa zaidi. Kwa kweli, kusikiliza muziki mara nyingi ninjambo ninalopenda sana kwa sababu unifanya njisikia uru, fura na kushirikiana na wengine.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa ufanisi na kufanya mambo ambayo yataleta faida kwangu na kwa wengine Ninapanga kuanza siku yangu kwa kufanya kazi ambazo ni muhimu kuzingatia masomo shughuli nyingine za maendeleo na pia kuchukua muda kidogo wa kupumzika ili kuondoa uchovu na mawazo pia wazo langu ni kuwa na tabia chanya kwa watu wote nitakaokutana nao leo Nataka kuhakikisha kuwa kila mtu ninayekutana naye anahisi heshima na furaha Kwa sababu hii nasaidia kuimarisha mahusiano mazuri na kufanya mazingira ya kazi ya maisha kuwa tulivu na yenye furaha Wazo jingine zuri ni kutumia muda kujifunza jambo jipya leo Hii inaweza kuwa kusoma kitabu kujifunza kutoka kwenye video za elimu na kufanya mazoezi ya ubunifu Kila kitu kipya nitakachojifunza kinanisaidia kukua kiakili na kunipanua mtazamo wangu wa maisha zaidi ya yote wazo langu ni kusaidia wengine pale ninapoweza Hii inaweza kuwa kutoa msaada mdogo ushauri kufaa kushirikiana na mtu anayehitaji msaada kusaidia wengine kunanifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa moya wanguna pia kunaunda mazingira mazuri kwa wote kwa kifupi, wazo langu la leo ni kuwa na siku yenye mpangilio mzuri attitude chanya kujifunza kitu kipya na kusaidia wengine pale ninapoweza wazo hili hunifanya nisikie furaha amani na kuwa tayari kukabiliana na changamoto zote za siku yangu kwa tabasamu na moyo mwema.

Kawaida, ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia wa rahisi lakini ye nye maana. Sipendi mambo ya kupindukia sana. Bali napenda kusherehekea nikiwa na watu ninao wapenda kama familia na marafiki wa karibu. Huwa naanza siku yangu kwa kumshukuru mungu kwa kunilinda na kunifikisha siku hiyo. Kwa sababu ninaamini huwa nizawadi kubwa sana. Mara nyingi napenda kukaa na familia. Tukizungumuza. Tukicheka na kukumbushana mambo tuliyo pitia pamoja. Wakati mwingine tunaandaa chakula kidogo nyumbani au tunanunua chakula tunacho kipenda Si lazima iwe sherehe kubwa muhimu nikuwa pamoja na kufurahia muda Pia napenda kutumia siku yangu ya kuzaliwa kujitafakari kujiuliza nimefanya nini kizuri mwaka uliopita Nimejifuza nini na ni wapi nahitaji kujirekabisha Hii hunisadia kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata na kujipa motisha ya kuendelea kufanya bidii Wakati mwingine niKibahatika Napenda kutoka kidogo na marafiki. Hatakama ni matembezi mafupi au kukaa mahali tulivu. Tunasherehekea kwa vicheko, mazungumzo na kumbu kumbu nzuri. Kwa ujumla, nasherehekea siku ya kuzaliwa kwa amani, shukurani, na furaha. Kwangu mimi, siku hii si kusuhu zawadi au sherehe kubwa, bali ni kuhusu kuthamini maisha, watu waliopo karibu na, matumaini ya siku zijazo.

Mafanikio niliyopata kazini ni mengi, na kila moja limenifundisha kitu kipya na kunipa motisha ya kufanya zaidi. Kwanza, nimefanikiwa kumaliza kazi zangu kwa wakati kila mara, bila kuchelewa, jambo ambalo limefanya wakubwa wangu waweze kuniamini zaidi na kunipa majukumu makubwa. Imenifanya nijisikie huru na kuongeza motisha ya kufanya vizuri kila siku. Pia, nimefanikiwa kujifuza ujuzi mpya kazini. Kama kutumia kompyuta kwa ufanisi, kupanga ratiba za kazi, na kushirikiana na wezangu kwa ushirikiano mzuri, ujuzi huu umenisaidia kufanya kazi zangu kwa ubora zaidi na kwa urahisi. Kwa upande wa mahusiano, nimefanikiwa kukazisha na kudumisha uhusiano mzuri na wezangu. Hii imeifanya kazi wa rahisi na furaha zaidi Kwa sababu tunashirikiana, kusaidiana na kuimarisha kila mradi au kazi tunayofanya Pia, nimepata mafanikio pale nilipokuwa na wazo au suluhisho jipya ambalo Tumefanikisha timu yangu au kampuni Hii imenifanya nijivunie na kunipa motisha kuendelea kuwa mchapa kazi na mwenye ubunifu Zaidi ya yote, mafanikio haya yamenisaidia kujijua zaidi kuwa na ujasiri kazini na kuamini uwezo wangu Hii imeimarisha tabia yangu ya kufanya kazi kwa bidii Kwa uaminifu na kwa nidhamu Kwa hakika, mafanikio haya kazini siyo tu kunipa furaha mbali pia yamenifanyia niwe tayari kukabiliana na changamoto mpya kwa moyo Kwa uthubutu na tabasamu.

Ninapofanya kazi wa ushirikiano na wengine. Kwanza uweza kwa kusikiliza kila mtu na kuelewa mawazo yao. Najua kila mtu anamtazamo tofauti. Hiyo ni muhimu kutochukua maamuzi mbila kusikiliza wengine. Hii husaidia kila umoja kujiusisha kikamilifu na kushirikiana mbila matatizo. Kisha, najaribu kueleza mawazo yangu kwawezi na kwaeshimi. Najua kila mtu anaposwa kuelewa ni kwanini nafanya jambl fulani au na maoni gani ni nayo wachangia. Kwanjia hii, kila mtu anajua na fasi yake na anaweza kutoa mchango yenyemana zaidi ya yote, weka malengo yao pamoja Kila mtu anajua kile tunachofanya na tunalenga kupata matokio bora Hii inasaidia kuondoa mkanganyiko na kuhakikisha kila umoja anachangia kadri ya uwezo wake pia, hujifunza kushirikiana na kusaidiana Wakati mwingine wezangu wanapokosa na wanaitaji musaada Naitaji kutoa musaanda wangu bila kuchoka Hii inasaidia kuimarisha uhusiano na kufanya kazi iwe raisi na yenye furaha Zaidi ya yote ujaribu kushungulikia tofautiza mawazo kwa utulivu na subra Ngogoro mdogo wa wote ujaribiwa kutatuliwa kwa mazungumuzo ya heshima Badala ya kuwa na ugomvi Kwa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine kwa jia hii kazi inakuwa raisi inafanyika kwa ufanisi na kila umoja anaisi ameheshimiwa na kushirikiana kweli.

Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya, huanza kwa kuwaambia maneno ya ukarimu na furaha, ninajitahidi kuwaonyesha kuwa wanakaribishwa kweli kazini na kuwa sehemu ya timu Kwanza, huwasalimu kwa heshima na tabasamu, na kujaribu kufanya mazungumzo madogo ya kuwafahamisha na wale waliopo tayari Kisha, huwapa mwongozo kidogo kuhusu mazingira ya kazi, kama jinsi ya kufanya kazi, mahali pa kupata vifaa na taratibu za kawaida kazini Hii husaidia wafanya kazi wapya kujisikia huru na kuwa na amani ya akili ninajitahidi pia kuwa tayari kujibu maswali yao yote bila kuchoka Kwa sababu ninataka wawe na uhakika na furaha wakiwa sehemu ya timu Zaidi ya hayo hujaribu kuwashirikisha mara moja kwenye kazi ndogo au muradi ili wahisi kuwa wanahitajika na wanachangia. Kwa njia hii hujenga uhakika na motisha ya kufanya kazi vizuri. Na pia huondoa hofu ya kuanza katika mahali jipya. Pia, hujaribu kujumuisha katika mahusiano ya kijamii huwaelekeza kwenye marafiki wa kazi, si kula chapa moja au mazungumuzo madogo wakati wa mapumuziko Hii husaidia kuondoa upweke na kufanya wafanya kazi wapya wajisikie sehemu ya familia ya kazini Mwisho, ninahimiza kuwa na attitude chanya na subira Ninajua kuwa kila mtu anahitaji muda wa kujua mazingira mapya. Hivyo si sahihi kumkazia wa kumkosua mara moja. Kwa kushirikiana kwa heshima, kuwa tayari kusaidia na kuonyesha ukarimu. Wafanya kazi wapya hujisikia salama wenye motisha na tayari kutoa mchango mzuri kazini.

Wakati ninafurahia, napenda kujifurahisha kwa njia mbali mbali ambazo hunifanya nijisikie uhuru na raha. Kwanza, napenda kucheka na marafiki au familia. Kucheka pamoja, kunanifanya nijisikie furaha ya kweli na pia kunapanua tabasamu zangu. Mara nyingi huweza na mazungumzo madogo ya kuchekesha, hadithi au vichekesho na jambo ili hunifanya nijisikie furaha kwa ndani na inje. Pili, napenda kufanya shughuli ninazopenda kama kucheza muziki, kupiga chombo cha muziki au hata kuimba kidogo muziki hunifanya nijisikie uhuru na kuondoa mawazo mabaya na kwa wakati mmoja, hunisaidia kusherehekea furaha yangu Wakati mwingine, napenda pia kucheza michezo au kufanya mazoezi kidogo kwa sababu mwili hupumzika na furaha yangu huongezeka Zaidi ya hayo, napenda kushiriki furaha yangu na wengine kwa mfano Nikisha hufrahia jambo fulani, napenda kuzungumza na rafiki au familia na kushirikisha hisia zangu kushirikiana furaha kunanifanya nijisikie kuwa jambo hili ni la maana zaidi na pia kunanisaidia kuimarisha uhusiano na watu walioko karibu nami Pia, wakati mwingine napenda kutumia muda wapekee kujitafakari au kufurahia kimya Nikitafakari furaha yangu huniwezesha kutambua ni nini kimenifanya nijisikie vizuri na hili huniwezesha kuwa na shukrani na mtazamo chanya kwa maisha Hii ni aina ya furaha tulivu ambayo hunifanya nijisikie amani ya ndani Mwisho, mara nyingi napenda kuandika au kupiga picha au video za furaha yangu hiyo hunisaidia kukumbuka kumbu kumbu nzuri kujirekebisha wakati mwingine nikihisi chini Kwa hakika, kujifurahisha wakati ya furaha ni muhimu kwangu Kwa sababu kunanipa amani, nguvu na motisha ya kuendelea kufanya mambo mazuri maishani.

Mimi hujali nywele zangu kwa makini na mara nyingi kwa kawaida hulea nywele zangu angalau mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na hali ya nywele na shughuli zangu hili ni jambo muhimu kwangu kwa sababu nywele safi na zilizopangwa vizuri hunipa hisia zuri huchangia muonekano mzuri na pia hunisaidia kuwa na uhakika wa kujiamini kila siku wakati ninapolea nywele zangu huanza kwa kuzipiga kidogo au kuzinyoa nywele zilizopotea au zilizochanganyika Hii ni njia ya kuondoa harufu mbaya na kuhakikisha nywele zangu hazina uchafu baada ya hapo, mara nyingine huongeza mafuta au cream nywele ili ziwe laini na zisivunjike Jambo ambalo ninahakikisha zinabaki, zenye afya na zenye nguvu Zaidi ya hayo, mara nyingi hulia nywele zangu mchana au usiku kulingana na ratiba yangu Wakati wa mchana, hujipanga haraka kwa kazi au shuleni Lakini usiku hulia nywele zangu kwa utulivu zaidi Huku nikihakikisha zinapata pumziko na unyevu unaohitajika ili kuimarisha afya ya nywele Pia, hulia nywele zangu zaidi wakati kuna tukio maalum kama sherehe au matembezi ya kijamii Hii ni nijia kuhakikisha kuwa ninajionyesha vizuri na kujiamini Hivyo, kujali nywele zangu kunanisaidia kuwa na hisia zuri na kudumisha muonekano safi Kwa hakika, kujali nywele zangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku Si tu kwa sababu ni sehemu ya muonekano wangu bali pia ni kwasababu hunifundisha nidhamu, subira na uangalifu Kwa hivyo, hulia nywele zangu mara kwa mara, kwa makini na kwa njia ambayo na inahakikisha zinabaki zenye afya, safi na zuri siku zote.

Harufu ninayopenda ni harufu ya maua safi na ya asili. Hasaa ile inayotoka kwenye maua ya bustani au shambani harufu hii unipa amani na uzindisha hisia nzuri ndani yangu. Kila ninapopata nafasi, penda kupumua hewa safi yenye arufu zuri. Kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu na kuridhika. Pia, napenda harufu ya chakula kilichopikwa vizuri. Kwa mfano, harufu ya ugali wali wa mlo wa asubuhi, au chakula kilichopikwa kwa viungo safi hunifanya nijisikie njaa kidogo. Lakini pia furaha, harufu ya chakula huwa ni ishara ya kukaribishwa na kushirikiana na familia au marafiki. Zadi ya ayo, napenda harufu ya mazingira safi. Kama harufu ya mvua iliyonyesha kwenye udogo, au arufu ya majani mapya asubui. Hii hunipa hisia ya kuanza siku vizuri. Hufanya akili yangu itulie na kunipa motisha kufanya mambo kwa bidii. Pia, napenda harufu za vitu vinavyofanya nijisikie vizuri binafsi kama sabuni zuri au mafuta ya mwili yenye harufu tamu hizo harufu hunisaidia kuwa na uakika wa kujiamini na isia zuri kwa muda wote wa siku Kwa akika, arufu ninayopenda aina tu kiufurahishi pua yangu Bali pia unisaidia kutuliza akili kunipa furaha na kunifanya nijisikie vizuri ndani na nje Kwa hivyo, ninapojikuta nikipumua arufu zuri najisikia amani, furaha, na motisha ya kuendelea na kazi yangu kwa tambasamu.

Mimi huhifadhi data yangu kwa njia tofauti kulingana na aina ya taarifa Kwanza, data muhimu kama nyaraka, picha au mafaili ya kazi huyaweka kwenye kompyuta yangu binafsi au kwenye diski ya nje yenye uhakika. Hii ni kuhakikisha kuwa taarifa zangu ziko salama na zinaweza kufikishwa kirahisi ninapohitaji Zaidi ya hayo, mara nyingi huhifadhi data kwenye wingu kwa kutumia huduma zinazojulikana na salama. Hii huifanya iwe rahisi kufikia data yangu kutoka mahali popote na pia kuzuia kupotea kwa taarifa muhimu endapo kifaa changu kitaharibika. Kutumia wingu pia kunasaidia kushirikiana na wengine kwa urahisi bila kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa faili Pia huhifadhi baadhi ya taarifa muhimu kwenye simu yangu au kompyuta za mezani kwa muda mfupi. Hii ni kwa ajili ya kufanikisha kazi haraka na kuhakikisha sihitaji kila mara kuingia kwenye wingu. Hata hivyo, napima mara kwa mara ni zipi zinapaswa kuhifadhiwa hapo na ni zipi zinapaswa kuhamishwa kwenye mahali salama zaidi. Zaidi ya yote, ninajitahidi kuweka kumbukumbu za data zangu zikiwa salama kwa kutumia nila ngumu. Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa taarifa zangu haipotei, haiibiwi na zipo salama kwa muda mrefu. Kwa hakika, uhifadhi wa data ni jambo muhimu sana kwangu, kwa sababu hudhibitisha usalama wa taarifa zangu na kunipa amani ya akili.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Ingawa hutegemea haina ya kazi ninayofanya. Kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na uhuru wa kupanga ratiba yangu mwenyewe. Ninapo kuwa nyumbani, huwa na nafasi ya kufanya kazi bila kelele nyingi. Jambo linalonisaidia kuzingatia kazi zangu kwa umakini zaidi. Pia, kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda na gharama. Sipotezi muda mwingi wa kusafiri kwenda na kurudi kazini. Hivyo ninaweza kutumia muda huo kufanya kazi au kupumzika. Hiyo hunifanya niwe na nguvu zaidi na kuepuka uchovu husio wa lazima hata hivyo, najua kuwa kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu ya hali ya juu.Ninajitahidi kuweka muda maalum ya kazi na muda wa kupumzika Hili nisichanganye majukumu ya kazi na ya nyumbani. Hii hunisaidia kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi Zaidi ya hayo, napenda kupanga mazingira ya kazi nyumbani yawe rafiki na yenye kunipa motisha. Uwe na sehemu maluum ya kukaa, vifaa vya kazi vilivyopangwa vizuri na muda wa kupumzika kati ya kazi haya yote hunifanya nijiskie kama nipo kazini hata nikiwa nyumbani. Kwa jumla, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu, uhuru na ufanisi.Ingawa si kila kazi inaweza kufanya nyumbani, pale inapowezakana, naona ni njia nzuri ya kufanya kazi kwa tija na amani ya akili.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni vile vinavyonifundisha kitu kipya au kuniburudisha kwa wakati mmoja. Kwa mfano, napenda vipindi vya elimu vinavyonifundisha mambo mbalimbali kama sayansi, historia au utamaduni wa nchi tofauti. Vile vipindi hunipanua ufahamu wangu na kunisaidia kuelewa dunia kwa undani zaidi. Pia, napenda vipindi vya burudani vinavyonichekesha na kunifanya nisahau uchovu wa siku. Vipindi vya comedy au show za kuchekesha huongeza furaha nyumbani. Hasaa nikishakaa na familia au marafiki. Kucheka pamoja na wengine kunanifanya nijisikie karibu na kuwa na furaha kubwa. Zaidi ya hayo, napenda vipindi vya mchezo au mashindano. Kwa mfano, mchezo ya mpira wa miguu, kikapu, au mashindano ya ubunifu hunifanya niwe msikilizaji makini. Nikifurahia na kujifuza mbinu mpya. Hunisaidia kushirikiana na marafiki au familia wakati tunatazama pamoja na kujadili matokeo. Pia, napenda vipindi vya habari vinavyonifahamisha kuhusu matukio ya ndani na ya nje. Hii ni muhimu kwangu ili niwe na taarifa saa hii na niweze kufanya maamuzi mazuri maishani mwangu. Hata hivyo, huwa nakagua munda wa kuangalia habari ili nisizidiwe na mawazo. Kwa hakika, kipindi cha televisheni ninachopenda ni kile kinachonifundisha, kuniburudisha na kunipanua mtazamo wangu. Ninaona ni muhimu kuchagua vipindi vyenye maana kwa sababu vinanisaidia kuwa na furaha, akili na maarifa mapya badala ya kupoteza muda tu.

Kwa upande wangu, napenda kusimamiwa na pia napenda kusimamia kulingana na mazingira na uzoefu uliopo Ninapo kuwa nasimamiwa, napata mwongozo, maelekezo na murejesho unao nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Kusimamiwa hunisaidia kujifunza, kurekebisha makosa mapema na kuhakikisha kuwa ninafanya kazi kulingana na malengo yaliyo wekwa wakati mwingine Napenda kusimamia pale ninapo pata nafasi kusimamia kuna nipa fursa ya kuhamasisha wengine kupanga kazi na kuhakikisha kuwa kila mmoja anafanya kazi kwa ushirikiano Ninapo wasimamia watu hujitahidi kuwa msimamizi wa kuelewa kusikiliza maoni yao na kuwasaidia pale wanapo hitaji msaada Napenda kusimamia kwa njia ya ushirikiano Si kwa kutoa amri tu ninaamini kuwa kiongozi mzuri ni yule anaye waongoza wengine kwa mfano heshima na mawasiliano mazuri hii husaidia kujenga imani kuongeza motisha na kufanya kazi ifanyike kwa ufanisi zaidi Hata hivyo, ninajua kuwa kwa kusimamia kunahitaji uhajibikaji mkubwa na subira Ndiyo maana ninapo chukua jukumu ilo kujitahidi kuwa muangalifu, mwenye haki na mwenye kusikiliza Hivyo hivyo, ninapo kuwa nasimamiwa hujitahidi kufuata maelekezo, kuheshimu waongozi na kutoa ushirikiano wangu kikamilifu Kwa ujumla, naona kuwa kusimamia na kusimamiwa ni sehemu muhimu kwa kazi Kila moja ina nafasi yake na faida zake Kwangu mimi, lililo muhimu zaidi ni kufanya kazi kwa uaminifu ushirikiano, na heshima bila kujali kama niko katika nafasi ya kuongoza au kuongozwa.

Muziki ninaupenda ni ule unaunguza maaana na kuleta hisia za ndani Kwangu mimi Muziki si burudani tu bali ni lugha ya roho Napenda kusikiliza mziki unaonifanya nitafakari maisha uhusiano wa binadamu na changamoto za kila siku aina ya mziki ninayoipendelea zaidi ni mziki wa kiafrika Asaa ule wanye mziki ya asili iliyo changanywa na mitindo ya kisasa ninapenda sana mziki wa bongo flava kwa sababu unazungumzia maisha halisi ya wana jamii maneno yake mara nyingi yanafunza yanaonya au yanatia moyo.Pia napenda rege kwa sababu ina ujumbe wa amani upendo na haki.Rege unifanya nitulia na kufikiria kwa kina asa ninapo kuwa peke angu au ninapo hitaji utulivu wa akili Kuna wasanii kadhaa ninaowapenda wapenda kwa sababu ya ujumbe wanao toa kupitia nyimbo zao na wapenda wasanii wanao tumia mziki kama chombo cha kuelimisha jamii si wale wanao imba kwa anjili ya umaarufu pekee wimbo mzuri kwangu ni ule wanyw maneno yenye maana pale zinapopata vizuri na sauti inaingia moyoni nasikiliza muziki katika nyakati tofauti kulingana na hali niliyona nayo. Wakati mwingine ninasikiliza muziki asubuhi ili kuanza siku nikiwa na amasa na wakati mwingine ninasikiliza jioni au usiku ili kupumuzika baada ya kazi nyingi Mziki hunisaindia kuondoa mawazo mazito na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu.Ninaposikiliza wimbo ninaoupenda nahisi faranja na amani ya ndani Muziki unifanya nijisikie kueleweka hata pale ambapo siwezi kueleza hisia zangu kwa maneno. Wakati mwingine hunipa furaha, wakati mwingine hunifanya nitafakari, wakati mwingine hunifanya nijione mwenye matumaini mapya Kwa ujumla, muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu haiwezi kutenganishwa na hisia zangu, mawazo yangu na hata maamuzi yangu Kupitia muziki, najifuza, najifariji na najitambua zaindi kama binadamu.

Nina kumbukumbu nyingi za utotoni, lakini kuna kumbukumbu moja nzuri sana ambayo bado ninaikumbuka kwa furaha mpaka leo. Kumbukumbu hiyo ni wakati nilipo kuwa mtoto na nikiishi na familia yangu, tulikuwa tunaishi mahali palipo na watoto wengi. Hivyo karibu kila siku tulikuwa tunacheza pamoja nje ya nyumba. Mara nyingi tulipanda kucheza mchezo ya kawaida ya watoto kama kukimbizana, kuruka kamba, na upira wa miguu wa mtaa. Kila jioni, baada ya kazi za nyumbani au shule, tulikuwa tunakusanyika na kuanza kucheza adi jua linapozama. Hakukuwa na simu wala televisheni nyingi kama ilivyo sasa, lakini tulikuwa tunafurahia sana maisha. Kicheko na kelele za furaha zilijaa kila kona ya mtaa wetu. Kumbukumbu ninayoipenda zaidi ni siku moja tulipoandaliwa sherehe ndogo ya watoto. Ilikuwa siku ya kuzaliwa ya rafiki yangu mmoja, kulikuwa na keki dogo, vinywaji na muziki kawaida. Siku hio tulicheza sana, tukaimba na hata tukacheza ndazi bila aibu wazazi walikuwa wanatutazama na kutambasamu kwa furaha Ilikuwa siku rahisi, lakini yanye maana kubwa sana kwangu Kumbukumbu hiyo ni maalum kwa sababu ilinifundisha dhamani ya urafiki na kushirikiana Tulikuwa hatuna vitu vingi lakini tulikuwa na furaha ya kweli Hakukuwa na mashindano makubwa wala presha kila mtu alikuwa huru na mwenye furaha kwa namna yake Tulijifunza pia umuhimu ya kushukuru mambo madogo katika maisha Nikikumbuka mambo hayo leo, nahisi furaha na pia huzuni kidogo furaha kwa sababu nilipata utoto mzuri, na huzuni kidogo kwa sababu siku hizi, haziwezi kurudi tena Hata hivyo, kumbukumbu hizi hunipa nguvu na matumaini hunisaidia kukumbuka kuwa maisha yanaweza kuwa mazuri hata bila vitu vingi mradi tu kuna upendo, amani na watu wa kuaminiana Kwa ujumla, kumbukumbu zangu za utotoni ni sehemu muhimu ya maisha yangu imenijenga kuwa mtu nilie leo na ninajivunia sana kuyakumbuka na kuyaweka moyoni mwangu.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni google, naamini google kwa sababu ilibadilisha jinsi watu wanavyopata habari ulimwenguni. Kabla ya google ilikuwa ngumu kupata taarifa kwa haraka na kwa urahisi. Lakini sasa kwa kutumia google tunaweza kutafuta chochote masomo, habari au mafundisho kwa sekunde chache tu Pia, ninaiheshimu google kwa sababu ya huduma zake nyingi za bure ambazo zinafaa sana, kama google search, google map na gmail. Huduma hizi zinawanufaisha watu wengi kila siku. Na hufanya maisha yetu ya kila siku kuwa rahisi zaidi. Kwa mfano, Google Maps hunisaidia kupata maeneo kwa urahisi bila kuchanganya na Gmail ni njia nzuri ya kuwasiliana bila gharama kubwa. Zaidi ya hayo, google inaangazia ufumbuzi wa teknolojia mpya. Kampuni hiyo inafanya kazi za ubunifu kama vile Google Assistance, program za kutafsiri lugha na teknolojia za akili bandia. Ambazo zinaweka mbele ubora na urahisi kwa watumiaji. Kwa upande mwingine, google pia inashirikiana na kampuni nyingine ili kuboresha huduma na kuleta maandeleo zaidi ya kiteknolojia. Ingawa hakuna kampuni kamili, ninapenda jinsi google inavyolenga kuboresha maisha ya watu wengi. Si kwa makampuni tu bali kwa jamii kwa ujumula. Hii inanifanya niwe na imani na kampuni hii na kuamini kuwa inajali watumiaji na wanajitahidi kutoa huduma bora kila siku. Kwa hivyo, ingawa kuna kampuni nyingine nyingi bora pia, mimi binafsi ninaiamini google kwa sababu ya ubunifu wake. Kwa urahisi wa huduma zake, na jinsi inavyowezesha watu kupata habari na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Ninapenda kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi. Sababu kumbwa ni uraisi wake na jinzi inavyo nisaidia kuokoa muda. Kutumia GPS kwenye simu au kifaa maalumu, naeza kuona njia kwa wakati halisi na kufahamu mahali nilipo mbila kuchanganyikiwa. Hii hunipa amani ya moyo hasa ninaposafiri kuenda ya eneo nisio lijua vizuri. GPS pia hunisaidia kuepuka msongamano wa magari na barambara nzilezo fungwa. Kwa sababu mara nyingi huonyesha njia mbadala. Hii ni faida kubwa sana asa katika miji mikubwa au maeneo yenye magari mengi aidha, ninaweza kuona ubali ulio baki muda wa kufika na hata kupata tarifa za vitu muhimu jiani kama vituo vya mafuta au mikahawa Hata hivyo, ninaelewa umuhimu wa ramani za kawaida Ramani hunisaidia kuelewa eneo kwa upana zaidi na kuona mwelekeo wa jumla wa sehemu ninazosafiri Pia, ramani itaengemea mutandao au umeme Hivyo inaweza kuwa msaanda mzuri pale ambapo mtandao hupatikani na simu imeishiwa mbetri. Kwa upande wangu binafsi, GPS ndio ninayopenda zaidi kwa matumizi ya kila siku kwa zabambu ya uraisi na teknolojia yake ya kisasa. Hata hivyo, napenda kuwa na uelewa waramani pia. Kwani huongeza maarifa ya mwelekeo na husaidia kuwa tayari kwa hali yoyote. Kwa jumla, kuchanganya marifa ya waramani na matumizi ya GPS unifanya niwe musafiri mwenye, uhakika zaidi.

Inapendelea zaidi vyatu vya kawaida na vina vya nifafaraja kuliko vyatu vya mitindo wa mikali Kwangu, kitu kizuri ni kile kinacho nifanya niwe uru kutembea kusimamo na kufanya shunguli zangu bila maumibu wa usubufu Diyo maana mara nyingi inapenda kubaa viatu vya mchezo uvyatu vya tambarare ambavyo ni vypezi na raisi kuenta na mavazi tofauti Kwa matumizi ya kila siku, inapendelea vyatu vya mchezo kwa zababu ni imara na ulinda mingu vizuri Viatu hivi vinafaa kwa kutambia umbali murefu kuenda kazini au wata kufanya shunguli za kawaida mbila kuchoka haraka. Pia napenda vyatu ambavyo vina muwanekano raisi lakini wakuvutia, sivya kupindukia kwa rangi umapambu mengi. Wakatu wa shunguli rasimi, napendelea vyatu vya yeshima vina vya ndana na mazingira. Nawasa kufaa vyatu piangozia ambavyo ni safi vya na vinawekano na tifu. Vyatu hivi unipa muwanekano mzuri na kunifanya njiamini zaidi. Asa inapokuwa kwenye mikutano wa flamu emu Kujumula, nachangua vyatu kulingana na faranja, uimara na matumizi Sifikatiliza anachapa umbei Bali uangalia kama kiatu kitanidumu na kunifanya jisikia vizuri Kwangu, vyatu vizuri ni vile vinafyo saidia hafi ya minguna kunirazishia mashe ya kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kujijengea maisha yenye mafanikio utulivu na maana inataka kufanikiwa sii kwa ajili yangu peke yangu Bali pia kwa watu wanao nizunguka Ndoto yangu ni kuwa na kazi au shughuli itakayo niwezesha kujitegemea kuishi maisha yenye heshima na kutimiza malengo yangu bila kuwa mzigo kwa mtu mwingine Pia nina ndoto ya kukuza maarifa na ujuzi wangu ili niwe mtu mwenye mchango chanya katika jamii Natamani kutumia kile ninachojua kusaidia wengine hii Iwe ni kupitia elimu teknolojia au njia nyingine yoyote ya maendeleo. Ninapenda wazo la kuona watu wakinufaika juu zaidi yangu. Na hilo hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kila siku. Kwa upande wa maisha binafsi, ndoto yangu ni kuwa na familia yenye upendo, amani na mshikamano. Natamani kuishi maisha yenye usawa kati ya kazi na familia. Ili niweze kufurahia matunda ya kazi yangu pamoja na watu ninaowapenda. Kwangu, mafanikio ya kweli si faida pekee, bali pia kuwa na afya njema, mahusiano mazuri na amani ya moyo. Zaidi ya hayo, nina ndoto ya kuendelea kukua kila siku, kujifuza mambo mapya na kukabiliana na changomoto za maisha kwa ujasiri. Najua ndoto hii si rahisi, lakini naamini kuwa, bidii nidhamu na imani inawezakana kuifikia. Iyo ndiyo ndoto yangu kubwa, na ndiyo inayonipa nguvu ya kusonga mbele kila siku.

Ndio, ninapenda kucheza ngoma. Ingawa sifanyi hivyo kila wakati. Ngoma hunipa furaha na hunisaidia kujisikia huru kimawazo na kimwili. Ninapocheza ngoma, nahisi kama inatoa mawazo mengi yaliyokuwa yamenisonga. Na hilo unipa utulivu wa ndani. Ninapenda zaidi kucheza ngoma wakati nikiwa na marafiki au kwa nyafla zenye furaha kama shere au mikusanyiko ya kijamii. Wakati huwa najisikia uru zaidi. Bila aibu na ninafuraia muziki pamoja na wengine. Sihitaji kuwa mchezaji mzuri sana. Cha muimu kwangu ni kujifuraisha na kufurahia muda huo Ngoma pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili mbila hata kutambua ninapocheza, mwili wangu usongea jasho kutoka na nahisi nguvu mpya Hii hunisaidia kuboresha afya yangu na kunipa hali zuri ya mwili Kwa unjumula, kucheza ngoma ni jambo ninalolipenda kwa sebabu uniletea furaha hunipa huru wa kujieleza na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo Ata kama si kila siku, ninapopatikana nafasi huwa nafanya kwa moyo wote.

Mimi nasomea bali mtaondoni kwa kutumia vyazo mbalimbali vinavyojulikana na vyenye kuaminika Kwanza napenda kutumia tovuti za habari kubwa kama BBC, CNN na Aljazera kwa sababu zinanipa taarifa haraka na sai kutoka sehemu tofauti za dunia Kupitia hizi tovuti, naweza kujua matokeo muhimu ya kisiasa, kiuchumi na kijamii bila kuchelewa Pia napenda kusoma habari kupitia tovuti za ndani na mtaondoni zinazojulikana hapa nchini kama vile NTV K24 with the standard hizi hunipa taarifa zinazohusiana na jamii yangu matukio ya ndani na mambo yanayongusa maisha ya kila siku Kupitia hizi habari najua kinacho endelea karibu na mimi na pia niweze kuchukua hatua zinazofaa endapo ni lazima zaidi ya hayo mara nyingi nasoma habari kupitia programu za simu na mitandao ya kijamii kama Twitter, Instagram, Facebook Sasa pale ambapo wanahabari wanapo posti moja kwa moja Hii hunisaidia kupata taarifa za haraka na kuona maoni ya watu wengine kuhusu matukio Hata hivyo nasoma kwa makini ili kuepuka habari zisizo sahihi Kwa sababu mitandao ya kijami mara nyingi hujaa taarifa zisizo kamili Napendalea pia kutumia apps maalumu za habari ambazo zinanipa changua na kuchangua aina ya habari ninayopenda kama siasa, burudani, michezo, usayazi Hii fanya kusoma habari mtandaoni kuwe rahisi na kufurahisha zaidi Kwa sababu si lazima ni soma kila kitu kilicho hapo Naeza kuchangua tu kile kinachonivutia au kunihusu zaidi Kwa ujumla, nasoma habari mtandaoni kwa makini ukichangua vianzo vinavyojulikana na kuangalia taarifa kutoka sehemu tofauti ili kupata picha kamili Hii hufanya niwe na taarifa sahihi Nisome kwa urahisi na kuendelea kuwa uwelewa mzuri wa kinachotokea ndani na nje ya nchi.

Mimi nasashisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na umuhimu wa programu na mfumo wa kifaa. Kwa kawaida, nasashisha simu, kompyuta na vifaa vingine vya kieletroniki angalau mara moja kwa mwezi ilikuhakikisha vinabaki na usalama na ufanisi. Nasashisha vifaa vyangu si kwa sababu ya moda tu, bali pia kwa sababu nasisitiza usalama wa tarifa zangu na kuhakikisha programu zinapita bila hitilafu. Kwa mfano, nasasisha simu yangu kila unapokuwa na taarifa ya mfumo mpya au toleo jipya la programu Hasa zile zinazohusiana na mawasiliano, benki au kazi zangu za kila siku Hii inahakikisha kuwa simu yangu inaendana na huduma mpya na pia nisalama dhidi ya virusi au mashambulizi ya kieletroniki kompyuta yangu pia nasasisha mara kwa mara, hasa programu zinazohusiana na kazi na elimu Hii ni muhimu sana kwa sababu programu zinazosashishwa mara nyingi huweza kuwa na matatizo na utandaji ya kushindwa kufanya kazi vizuri. Pia nasashisha firmware au mfumo wa uendeshaji wa kompyuta ili kuhakikisha inafanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Zaidi ya hayo, vifaa kama tableti, kamera au vifaa vya kielektroniki nyepesi pia nasashisha pale inapohitajika. Si kiasi haya, huchukua muda wa kufuatilia taarifa za toleo jipya na kuona kama ni muhimu kusasisha au la Kwa kufanya hivyo, ninaepuka matatizo yanayoweza kutokea baada ya kuhakikisha vifaa vyangu vina maisha marefu Kwa hakika, nasashisha vifaa vyangu kwa utaratibu wa kawaida, kwa uangalifu, na kwa malengo ya ufanisi na usalama Kwa kufanya hivi, ninahakikisha kuwa teknolojia, ninayoiendesha inafanya kazi vizuri kila siku na mimi ninaendelea kuwa na uhakika wa data zangu na matumizi mazuri ya kila kifaa.

Kukabiliana na muda wa mwisho ni changamoto, lakini nimejifunza namna ya kushughulikia kila mara ili kuepuka mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza, ninapanga kila kazi mapema. Mara nyingi, ninapanga ratiba yangu na kuona ni lini kila kitu lazima kiwe kimekamilika. Kufanya hivyo, ninakuwa na muongozo wa wazi wa hatua zote zinazohiitajika kufanikisha kazi hiyo kabla muda wa mwisho. Pili, ninapunguza mambo yanayoweza kunisumbua ili kuzingatia kazi, kwa mfano, ninaweka simu kwenye hali ya kimya, napunguza kuangalia mitandao ya kijamii, na kuondua vichekesho vyote visivyo muhimu, hii hufanya mawazo yangu yawe makini na kila dakika nitumie vizuri zaidi ya hayo, napanga kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo. Hii hufanya niwe na hisia ya kuthibiti kila hatua badala ya kuogopa muda ukakwama ghafla, kila sehemu ninaitimisha Nahisi motisha na kuendelea mbele bila kukosa msururu Pia, napanga muda kidogo wa mapumuziko ili akili yangu isikose nguvu Kujipumzisha kwa muda mfupi kunasaidia kuepuka kuchoka na kunanifanya nifanye kazi Kwa ufanisi zaidi hata wakati muda wa mwisho unapokaribia Mara nyingine ninapanga kuwasiliana na wezangu ili kuhakikisha kila mmoja anafanya sehemu yake kwa wakati kushirikiana nao hunisaidia kufanikisha kazi haraka na kwa ufanisi na kuondoa mzigo mkubwa unaoweza kujitokeza wakati wa mwisho Kwa jumula, kushughulikia muda wa mwisho kunahitaji mpangilio, nidhamu, kuzingatia kipaumbele, kugawa kazi hatua kwa hatua na kushirikiana na wengine pale inapohitajika kwavKutumia mbinu hizi, mara nyingi inafanya kazi zangu zimalize kwa kati bila mawazo kubwa na hivyo kuwa na furaha na amani ya akili.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na nidhamu na umakini katika kila ninacho fanya. Nina uwezo wa kupanga kazi vizuri na kushughulikia changamoto bila kupoteza utulivu. Pia, nina nguvu ya kushirikiana na wengine, kufanya kazi kwa timu na kuhakikisha kila sehemu ya kazi inakamilika kwa ufanisi. Nguvu nyingine ni uvumilivu na bidii. Siwezi kuruhusu changamoto zidhoofishe jitihanda zangu Kwa hivyo, nidhamu, umakini, uvumilivu na uwezo wa kushirikiana na wengine ndizo nguvu zangu kazini.

Mimi upinga picha marakatha kwa wiki kulingana na wakati na nafasi, napenda kupinga picha wakati walikizo, hafla za familia, au tukio lelote muhimu Nili kuweza kukumbuka kumbu kubu izo mbadaye Pia, mra nyingi upinga picha za sili, maithari, hafitu vinavyo nivutia kwa sababu unipa furaha na kunisadia kuona uzuri ulioko karibu nami Kupinga picha pia ni jezu ili ya kujeleza kwa mbunifu na kuifadhi kumbu kumbu muhimu za maisha.

Mimi ndapendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati unifanya njisikie uru na mutulivu. Asa ninapofanya kazi au kusoma. Mwanga mukali unichosha macho na wakati mwingine unifanya nikose umakini. Kwa upande mwingine, mwanga wa kati unipa mazingira mazuri ya kuzingatia na kufanya shunguli zangu mbila usumbufu. Kwa hiyo, mwanga wa kati ndiyo ninaouona kue mbora zaidi kwa hafya ya macho na utulivu wa akili yangu.

Napo sherekia siku kuu napanga kushirikiana na familia na marafiki Tunapanga chakula tunakula pamoja Tunapamba nyumba na mara nyingine ya uandaa michezo shunguli za pamoja ili kufraia muda Pia napenda kushiriki matukio ya kidini ya utamanduni yanayousiana na siku kuu hiyo kusherekea siku kuu kunanifanya nijiskie furaha, ushikamano na kurithika kwa sababu ni fursa ya kushirikiana na watu ninaowapenda na uwezi maisha pamoja.

Ndiyo, napenda kuonga kwa maji ya moto. Kuonga kwa maji ya moto kunanifanya nijisikie vizuri. Kutuliza misuli na kuondoa uchovu baada ya siku ndevu. Pia, hunisadia kupumua vizuri na kunipa hisia za utulivu wa akili. Wakati wa baridi, maji ya moto hunifanya niwe na joto la mwili na kunifanya nijisikie raha zaidi. Kwa hakika, kuonga kwa maji ya moto ni jambo linalonifanya nijisikia afya na furaha kila siku.

Ndiyo, nimewai kulima. Niliaza kulima nikiwa mdogo nyumbani hasaa katika shamba la familia. Tulikuwa tukilima mazao kama maidi, maharagu na bonga balibali. Kanzi ya kulima ilinifundisha umuimu wa kufanya kazi kwa bidii, uvumilivu na kuthamini chakula tunachopata mbaanda ya juudi nyingi. Kupitia kilimo nilijifuza pia nchizi ya kuandaa shamba kupanda kwa wakati unaofaa na kutuza mazao andi kuvuna Ingawa haikuwa kazi raisi ilinisaidia kuelewa maisha ya mkulima na changamoto anazokutana nazo Andi leo uzoefu huo unanisaidia kuthamini kilimo kama shunguli muimu kwa maisha ya binandamu na maendeleo ya jamii.

Nafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki, kulingana na kiwango cha nguo nilizozitumia na shughuli nilioifanya. Mara nyingi, napanga kufua nguo kila baada ya siku mbili au tatu, ili nisiongeze mzigo wa nguo nyingi kwa siku moja. Hii husaidia pia kuondoa harufu mbaya na kulifanya nguo ziwe safi vizuri. Kama kuna nguo nyingi sana au nimekuwa na shughuli nyingi, basi nafua mara tatu kwa wiki. Lakini kwa kawaida, mara mbili ndio ya kawaida kwangu.

Wakati wajua kali, napenda kufanya mambo ya kunipa baridi na kunifanya nijiskie vizuri. Kwa kawaida, napenda kukaa ndani au chini ya kivuli. Maana jua kali huuma sana. Pia, napenda kunywa maji mengi ili nisipoteza nguvu. Na kama kuna juisi au matunda baridi, napenda pia kuyakunywa Wakati mwingine, napenda pia kula iskrim au kitu baridi kwa sababu ufanya mwili upoe haraka. Kama lazima niondoke nje, napenda kuvaa kofia na miwani ya jua ili kujiepusha na kusonga mrefu. Pia napendelea kufanya shughuli nyepesi kama kusoma au kusikiliza muziki mbaada ya kufanya kazi zito. Kwa hivyo, jua kali napendelea kupumzika. Kunywa maji na kujiepusha na mwangaza wajua ili nisikata tamaa.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya mbao. Mchezo ya mbao hunifanya nijifurahishe na pia uwe ni mchezo mzuri ya kupumzika. Mara nyingi napenda mchezo kama ludo, scrub, chizi au monopoli. Kwa sababu ni michezo ambayo inahitaji akili na mkakati. Inanifundisha pia kuwa na subira na kupanga vizuri. Sababu pale unacheza na watu wengine. Pia mchezo ya mbao nzuri kwa sababu unaweza kucheza na familia na marafiki. Inasaidia kuimarisha uhusiano unapocheza pamoja. Unacheka unashirikiana na mara nyingi unajifuza kitu kipya. Kwa hivyo, napenda mchezo ya wa mbao kwa sababu ni burudani ni elimu na pia ni njia nzuri ya kuunganisha watu.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kutembea kunanifanya nijisikie vizuri na pia kunasaidia afya ya mwili. Mara nyingi napenda kutembea pale ni nahisia ya kupumzika, unapenda kupadilisha mawazo. Kutembea kwa miguu, kunanisaidia kufufua akili na kunifanya nijisikie fresh. Pia, kutembea kunanisaidia kuona mazingira. Kama vile miti, watu na shunguli za kijiji au mji. Hii hufanya siku iwe nzuri zaidi kuliko kukaa tu nyumbani. Lakini napenda kutembea kwa umbali wa wasitani tu. Si kama kukimbia au kutembea umbali mrefu sana. Kwa hivyo, ndio napenda kutembea kwa miguu hasa wakati napenda kupumzika au kufanya mazoezi kidogo.

Ndio, napenda kutoa sandaka au mchango pale ninapoweza. Na hasaa kama ni kwa ajili ya msaanda kwa wengine. Kwa kawaida, napenda kutoa michango kwa njia inayoweza kusaidia watu walio na mahitaji. Kama misaanda ya shule, misaanda kwa wazee au kusaidia watu walio athirika na shida. Sandaka au mchango si lazima ziwe kubwa. Pia inaweza kuwa kidogo lakini kwa moyo. Kwa mfano, kutoa pesa kidogo kwa mtu anayeomba msaada au kusaidia kwa chakula nguo au kitu cha muhimu kwa familia. Ninapenda kutoa michango kwa sababu inanifanya nisikia furaha kuridhika hii kwa sababu napata kujua kuwa nimefanya kitu chenye maana kwa mtu mwingine Pia kutoa sandaka ni njia nzuri ya kuonyesha upendo na huruma kwa jamii Kwa hivyo, ndiyo napenda kutoa sandaka au michango kwa watu wanohitaji na nikiweza hufanya mara kwa mara.

Jukumu ninayopenda zaidi, kazini ni lile milano lipa nafasi ya kufanya kazi kwa umakindi na kutumia akili hasa kazi zinazohitaji kupanga, kutatua matatizo hau kuandaa mambo vizuri Napenda jukumu la kupanga kazi, kuandika ripoti, hau kufanya kazi ya kupanga ratiba na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio Kwa sababu napenda mambo ya utaratibu, ninahisi nikiwa na uwezo wa kuangalia kila kitu na kufanya kazi kwa ufanisi Pia napenda jukumu ambalo linahusisha kushirikiana na watu mara kwa mara kama kuongea na wateja hukufanya kazi ya timu Hii inanisaidia kujifuza mambo mapya na kupata mawazo tafauti kutoka kwa wezangu Kwa hivyo, jukumu ninayopenda zaidi nilile la kupanga kutatua matatizo kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuleta matokeo mazuri.